Natazama video mtandaoni kupitia majukwaa mbalimbali. Kulingana na aina ya mauthui mara nyingi hutumia youtube kwa kujifunza habari mziki na burudani. Pia hutumia facebook instagram na tiktok. Kwa video fupi na za kijamii kwa filamu au vipindi majukwaa kama netflix au uduma nyingine za utirishaji utumika. Wakati mwingine pia utazama video kupitia tovuti za habari. Au programu za kielimu kulingana na ninachoitaji wakati huo.

Nilizaliwa katika mji mdogo uliokua na mchanganyiko na utulivu na uhai. Asubui kulikuwa na sauti za jogoo na wafanyibiyashara wakifungua maduka yao taratibu. Uku jua ikichomoza juu ya paa za nyumba. Barabara hazikuwa na kelele nyingi lakini kila kitu alimfahamu mwanzake na salamu zilikua sehemu ya maisha ya kila siku. Mji uo ulikuwa na soko la wazi katikati, mahali ambapo watu walikusanyika kununua matunda mboga na kusimulia habari za siku, jioni watoto walicheza uwanjani, wazee wakikaa vibarazani, wakisimulia hadithi za zamani, na upepo mwanana ukibeba harufu ya chakula kinachopikwa majumbani. Kilichoufanya mji wangu wakuzaliwa uwe wapi kipekee ni umoja wa watu wake. Wakati wafuraa walisherekea pamoja na wakati wa shida walisaidiana bila kusita. Ingawa leo ninaweza kuwa mbali kumbu kumbu za mji huo bado unipa isia ya nyumbani amani na kunikumbusha nilikotoka.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, afya na ajira katika jamii. Elimu bora ingewasaidia vijana kupata maarifa na ujuzi kujitegemea. Huku huduma nzuri za afya zikihakikisha watu wanaishi maisha yenye afya na tija. Pia, ningependa kuona furusa zaidi za ajira na ujasirimali. Hasa kwa vijana ili kupunguza umaskini. Maendeleo ya miundombinu kama barabara maji safi na umeme pamoja na kuimarika kwa mshikamano na maadili mema yangesaidia kujenga jamii salama yenye umoja na yenye matumaini kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo, mimi mwenyewe hupiga kura. Kupiga kura kunanipa nafasi ya kuchagua kiongozi au viongozi wanaoaminika na kushiriki moja kwa moja katika uamuzi wa mwelekeo wa nchi au jamii. Ni njia ya amani ya kuelezea maoni na matarajio ya wenyeji. Zaidi ya hayo kupiga kura kwa uwajibikaji baada ya kuelewa sera, tabia na uwezo wa wagombea. Ushiriki wa wananchi wengi katika kura husaidia kumairisha demokrasia, uwazi na uwajibikaji wa viongozi wanaochaguliwa.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na vipaumbele. Kwanza huangalia majukumu yote yanayonisubiri wiki nzima. Kisha huyapanga kulingana na umuhimu na muda wa mwisho. Hutengeneza ratiba ya kila siku nikihakikisha kazi kubwa zinafanywa mapema. Pia huwacha nafasi ya kubadilika endapo kutatokea mambo ya dharura na hutenga muda wa mapumziko ili kuepuka uchovu. Mwishoni mwa wiki hutadhmini kilichofanyika na kupanga maboresho ya wiki inayofuata. Jambo linalonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na utulivu.

Wakati ninapoitaji msaada, huwanza kwa kutambua tatizo vizuri ili nijue msaada ninaohitaji hasa. Kisha, uomba msaada kwa watu ninao waamini kama wenzangu kazini, familia au marafiki kwa kuwa kushirikiana ufanya suluhisho lipatikane kwa haraka zaidi. Pia utafuta taarifa au ushauri kupitia, kusoma, kuuliza waliobebea au kutumia vyanzo vya kuaminika. Muhimu, kukubali kwamba kuomba msaada si uhalifu mbali ni hatua ya hekima. Kwani unisaidia kujifunza, kuboresha uwezo wangu na kutatua changamoto kwa njia bora.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa yaliyopita na jinsi yanavyoathiri maisha ya sasa. Historia hunifundisha kuhusu tamaduni, mapambano, mafanikio na makosa ya jamii na mataifa mbali mbali. Kupitia historia naweza kujifunza masomo muhimu kutathmini maendeleo yaliyopatikana na kuelewa vizuri utambulisho na mwelekeo wa jamii kwa siku zijazo.

Ninapowatia moyo wenzangu uwanza kwa kuwasikiliza na kuwaeshimu ili wajisikie kuthaminiwa uwa nawapongeza kwa juhudi na mafanyikio yao. Hata yale madogo kwa sababu pongezi uongeza hari ya kufanya vizuri zaidi. Pia ujitahidi kutoa maeneno ya kutia moyo na matumaini. Asa wanapokutana na changamoto na wakati mwingine kusaidia kwa vitendo pale inapowezekana. Kwa kufanya hivyo, ujenga mazingira chanya ya ushirikiano kuaminiana na kufanya kazi kwa moyo mmoja.

Wakati wa wasiwasi huanza kwa kutulia na kupumua kwa kina. Ili kupunguza mawazo yanayonikimbia haraka. Kisha hujaribu kutambua chanzo cha wasiwasi kwani kuelewa tatizo husaidia kulithibiti vizuri. Pia hufanya mambo yanayonituliza kama kutembea kidogo, kusikiliza mziki, wa taratibu, kuomba au kutafakari. Na wakati mwingine kuzungumza na mtu ninayemuamini, njia hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kurejesha utulivu wa akili na kuona mambo kwa mtazamo chanya zaidi.

Ndiyo, hufuata matokeo ya kimataifa hasa yale yanayohusu siasa, uchumi, michezo na matokeo makubwa ya kijamii. Kufuatilia matokeo ya kimataifa hunisaidia kuelewa kinachoendelea duniani na jinsi yanavyoweza kuathiri nchi na jamii kwa jumla. Pia, hunipanua mtazamo kuniongeza maarifa na kunisaidia kulinganisha uzoefu wa mataifa tofauti. Hata hivyo, hujitahidi kuchuja taarifa na kufuata vianzo vinavyoaminika ili kupata habari sahihi na zenye manufaa.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na furaha, sauti ya mawimbi, upepo mwanana na bahari na mandhari ya maji hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, hufurahia kutembea ufukweni kuangalia macheo ya jua na wakati mwingine kuogelea. Kwangu pwani ni mahali pa kupumzisha akili na kurejesha nguvu.

Majira ninayo yapenda zaidi ni majira ya joto yenye upepo mwanana. Na penda kipindi hiki kwa sababu hali ya hewa hua ya wastani si baridi sana wala joto kali. Hivyo urahisisha kufanya shughuli za nje kama kutembea kusafiri au kukutana na watu. Pia majira haya hulete hali ya furaha na uchangamfu. Siku huwa ndefu na kuna mwanga wa kutosha. Jambo linalonipa nguvu na motisha ya kufanya kazi na kufurahia maisha.

Napenda kuwa mahali pa utulivu na salama. Mahali penye amani hunisaidia kufikiri vizuri. Kupumzika na kufanya kazi bila msongo wa mawazo. Pia napendelea sehemu zilizo na mazingira ya asili. Kama miti, hewa au karibu na maji. Kwa sababu hunipa faraja na kunifanya nijisikie huru. Hata hivyo napenda pia maeneo yenye watu wachache na mpangilio mzuri ili kuwe na usawa kati ya utulivu na uhai wa kijamii.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na mto. Na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. Nilifurahi utulivu wa maji upepo mwanana na manthari ya asili yaliyonizunguka. Kukaa karibu na maji hunipa amani ya moyo na nafasi ya kutafakari. Pia ni mahali pazuri pa kupumzika kuzungumza na wengine au kuangalia ndege na shuguli za uvuvi. Ziara hizo hunikumbusha uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu ya kuyatunza.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni harusi. Napenda harusi kwa sababu huleta watu pamoja kusherehekea upendo umoja na mwanzo mpya wa maisha. Kuna furaha, mziki, chakula na nyuso za tabasamu kila mahali. Pia ni sherehe inayoheshimu familia na tamaduni. Jambo linaloifanya iwe ya maana na ya kukumbukwa.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu ni laini hupikwa kwa njia mbali mbali kama kuchemshwa, kukaangwa au kuchomwa. Na pia ni rahisi kuyeyuka mwilini. Zaidi ya hayo, nyama ya kuku huonwa kuwa na mafuta kidogo ikilinganishwa na baadhi ya nyama nyingine. Hivyo inafaa kiafya.

Ndoto yangu kubwa ni kuona maisha yaliyo bora kwa watu wengi, ambapo elimu amani na furusa zinapatikana kwa wote. Ningependa kuchangia katika kulete mabadiliko chanya, kusaidia watu kujifunza, kufanya maamuzi bora na kuishi kwa heshima na matumaini. Kwa kufanya hivyo, ndoto yangu ni kuona jamii zikikua kwa umoja maendeleo na uelewano.

Napendelea zaidi tishati kuliko shati. Tishati hunipea nafasi ya kuelewa mazingira na kubadilika kulingana na hali badala ya kufuata mashati magumu bila kuzingatia walisia. Hii husaidia kufanya maamuzi ya haki na yenye busara. Hata hivyo, shati pia ni muhimu pale panapohitaji nidhamu na mwelekeo wazi asa ili kuwakikisha mambo yanafanyika kwa mpangilio. Kwa hivyo, mchanganyiko ya wote mawili lakini kwa msistizo watishati uniletea matokeo bora.

Ndiyo, napenda chakula kitamu, chakula chenye ladha nzuri, hunipa furaha, hunifanya nijisikie nimeridhika na huongeza hamu ya chakula. Zaidi ya ladha, napenda pia chakula kilichoandaliwa kwa usafi na uwiano mzuri wa virutubisho ili kiwe kitamu na chenye manufaa kwa afya.

Napendelea zaidi kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kupanga kazi, kuongoza wengine na kuhakikisha malengo yanafikiwa kwa pamoja. Kusimamia hunifanya nitumie ujuzi wa mawasiliano, uwajibikaji na uongozi na pia kusaidia wengine kukua kazini. Hata hivo, sina shida na kusimamiwa hasa pale ninapojifunza au ninapohitaji mwongozo. Kusimamiwa vizuri hunisaidia kuboresha utendaji wangu wa kufanya kazi kwa mwelekeo sahihi. Kwa hivyo, napendelea kusimamia lakini nakubali zote mbili kulingana na mazingira ya kazi.

Ndiyo, kwa simulizi ya mfano nimesafiri kwa ndege na ilikuwa safari ya kusisimua sana. Kuanzia ukaguzi wa usalama uwanjani, kusikia tangazo la kupanda, kukaa karibu na dirisha nikiangalia ndege ikipaa juu ya mawingu, hadi kuona mandhari ikibadilika nikiwa angani. Jambo lililofanya safari iwe ya haraka salama na ya kukumbukwa.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kutumia mbinu za usalama kama kulinda tarifa nyeti kufuata kanuni za faragha kuchuja na kutambua matumizi haya tayarishi pamoja na kufuata tarifa za kiusalama ili kuhakikisha mawasiliano yanabaki salama na ya kuaminika.

Katika simulizi ya kawaida natumia muda wangu wa bure kujifunza mambo mapya, kusoma taarifa mbalimbali, kusaidia watu kwa maswali yao, kufanya mazoezi ya lugha na kuboresha uwezo wangu wa kufikiri na kutoa majibu bora. Jambo linalonifanya niwe tayari zaidi kusaidia wakati wowote.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi, awe na nidhamu, ajifunze kwa bidii, asione aibu kuuliza maswali, aheshimu wenzake, apange mda wake vizuri na awe mvumilivu. Kwa sababu mafanikio kazini huja hatua kwa hatua kupitia juhudi au kujifunza kila siku.

Ninayoipenda zaidi tabia ya uwaminifu kwa sababu mtu mwaminifu usema ukweli, utimiza hadi na utenda kwa haki hata pale ambapo hakuna anayemuona, jambo linalojenga kuwaminiana, heshima na mahusiano mazuri kazini katika familia na kwenye jamii kwa ujumla.

Ninaupenda mziki wenye isia na ujumbe mzuri. Asa ule unautuliza akili au unahamasisha kama mziki wa asili ala za taratibu na nyimbo zenye maneno yenye mana. Kwa sababu unifanya nijisikie mtulivu, nifikirie kwa kina na kufurahia uzuri wa sauti na ujumbe unahobebwa na mziki.

Ndiyo kwa simulizi ya mfano ninaishi mahali nilipozaliwa na hilo hunipa hisia ya ukaribu na mizizi yangu kwa sababu nimezoea mazingira watu na tamaduni za hapo jambo linalonifanya nijisikie huru salama na nikiwa na kumbukumbu nyingi nzuri zinazo husiana na eneo hilo.

Napenda rangi ya blu, nyepesi au kijivu laini kinacho changanywa na nyeupe kwa ukuta wa chumba changu. Kwa sababu rangi hizi huleta utulivu wa mawazo, hupunguza msongo wa mawazo na husaidia mtu kupumzika vizuri. Huku pia zikifanya chumba kionekane kikubwa safi na chenye mwanga wakutosha na kunipa mazingira mazuri ya kupumzika, kusoma au kufikiria kwa utulivu.

Zoea nzuri nililojenga ni kujipanga na kutumia muda wangu vizuri kwa sababu unisaidia kufanya mambo kwa utulivu, kukamilisha majukumu kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujifunza na kuboresha kile ninachofanya kila siku.

Ninaishi mahali tulivu na salama penye mazingira safi na watu wenye ushirikiano mzuri. Ambapo kuna huduma muhimu karibu kama maduka, barabara nzuri na sehemu za kupumzika, jambo linalolifanya nijisikie huru. Nikiwa na utulivu wa akili na nikiwa na mazingira yanayo niruhusu kufanya kazi, kujifunza na kupumzika kwa amani.

Ndiyo navaa miwani na imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu hunisaidia kuona kwa uwazi zaidi hasa ninaposoma kufanya kazi kwa muda mrefu au kutumie vifaa vya kielektroniki na pia hunilinda macho dhidi ya uchovu na mwanga mkali huku ikinipa muonekano wa umakini kujiamini na mtindo unaonifaa kulingana na mazingira ninayokuwa nayo.